Kabla ya kuanza kazi huwa ninashiriki katika maombi. Ni vyema sana mtu akianza siku kwa kumshirikisha Mungu na kuanza kwa ku mwabudu Mungu. Baada ya hapo huwa na tazama kazi ambazo sikumalizia iwe ni za ha hapo awali, au za jana yake. Kwa hivyo lazima.

Huwa napenda nyama ya kuku kwa ni nyama ya kuku huwa tamu na huwa haina madhara mengi kwenye mwili na kwa sababu huwa sili nyama nyekundu iwe ni nyama ya ngombe au ya mbuzi nilikatazwa na daktari kwa hivo mimi ulazimika kula nyama ya kuku peke yake.

Nataka kufika katika lengo ya juu zaidi katika kazi yangu. Mimi ni mwalimu na ninatumai ipo siku nitatoka katika kuwa mwalimu wa kawaida na niwe mwalimu mkuu wa shule. Kwa hivo azimio langu ni kujikaza na kutia bidii na kutia fora katika kazi yangu.

La hasha, sitaki sadaka au michango kwa njia yoyote ile. Ninatumai mimi ninajiweza na Mola amenibariki zaidi. Kwa hivyo ninaweza kukimu mahitaji yangu mbalimbali. Kwa hivyo mimi sihitaji sadaka wala mchango katika maisha yangu. Mungu ameniwezesha.

Naam nimewahi kushiriki mashindano ya mbio ya masafa marefu mashindano haya ya linipa changamoto nyingi katika maisha kwani ili nifanya ni kawa mgonjwa zaidi sikuwa nimefanya mazoezi ya kutosha na baada ya hapo niliepukana nayo.

Huwa ninapiga picha mara mbili kwa siku huwa natumia simu yangu kupiga picha ili kuweka kumbukumbu zangu katika hifadhi za picha ndiposa wakati ambapo nitazihitaji nitakuwa na uwezo wa kuzipata kwa haraka.

Baada ya siku ndefu huwa nahakikisha kuwa nimeoga na kuhakikisha mwili wangu una unautulivu na baada ya hapo huwa najilaza kwenye kitanda huku nikisikiliza muziki wa nyimbo ambazo ni za utulivu zaidi.

Napenda mkate wa kawaida na katika mikate hii ya kawaida sana sana huwa napenda mkate mweupe mkate huu huwa umetengenezwa kwa unga wa ngano uliosafishwa sababu ya kuipenda ni kuwa huwa ina ladha tamu na pia huwa inafurahisha moyo wangu.

Naam huwa napenda kunywa maziwa kwani ina virutubishi bora ambavyo ni vyema kwenye afya ya binadamu na pia sana sana huwa napenda maziwa ya ng'ombe bali si ya mnyama yeyote yule kwa sababu ni nzuri katika afya ya binadamu.

Huwa napenda mchezo wa voliboli, mchezo huu mara nyingi, huwa nautazama kwenye mitandao mbali mbali, na pia huwa napenda sana sana mchezo hii katika kiwango cha kima taifa. Kwani kuna watimu nyingi sana ambazo zinafuraisha.